Mimi ni msee wa mpira wa miguu tangu nikiwa mdogo. Pia napendanga card games kama niko ndani na marafiki na hatutaki kutoka nje michezo kama poker na blackjack au hile ya nyumbani kabisa ludo na monopoly inashika sana. Hapo ndipo utajua nani ni mjanja na nani ni mweupe kichwani kwa mambo ya hesabu.

Maanze kusema ukweli, siku hizi siendi maktaba ni mara kwa mara vile nilikuwa nafanya zamani, nikiwa wa shule, au chuo. Lakini bado mimi ni shabiki wa maktaba, labda naingia huko wa mara moja moja, baada ya miezi kadha. Hasaa nikitaka kutafuta kitabu fulani, yenye haiezi pipatika na mitandaoni.

Mafanikio kazini kwangu sio tu kuhusu kupandishwa cheo au kuongezwa mshahara bali ni ile hali ya kuhisi kuwa kazi yangu inaleta mabadiliko ya kweli na inasaidi ya watu. Kuna wakati miradi inakwama na kila mtu anashika kichwa. Mafanikio makubwa kwangu ni pale ninapoweza kuleta wazo mbadala ambalo linarudisha kazi kwenye mstari.

Eee, napenda pwani. Nani hapendi pwani? Pwani ni kama dawa ya kila kitu. Yani kusema ukweli, nikiambiwa nichague mahali pa kwenda kurilaksi, safari ya kuelekea Mombasa, Diani au malindi, ndio itakuwa ya kwanza kwenye listi yangu. Pia chakula ya pwani. Biryani-biryani, pilau, yenye viungo vimeshika, au samaki wa kupakwa. Eee, napenda sana chakula za pwani.

Siku yangu ya kuzaliwa, mi huiona kama mwaka mpya kwangu. Ni hile siku ya kipekee ya kushukuru kwa umbali ambao nimefika na kujipanga kwa ajili ya mzunguko mwingine wa jua. Sipendangi mambo makubwa sana ya kelele lakini nina utaratibu wangu, flani ambao unanifanya nisikie vizuri. Lazima nijifanyie kitu kimoja special, inaeza kuwa ni kununua ile nguo nimekuwa nimeitamani kwa muda mrefu, au kuenda mahali flani, sijawai fika. Sio lazima iwe gharama. Hata kama ni kuenda kukula sahani ya biriani tamu sana mahali fulani kiasi hio inatosha.

Manze, nimekwambia kuhusu chai ya asubuhi lakini kinywaji changu cha roho kabisa. Kile chenye naezakunywa wakati wowote na nikahisi ni kujuu. Ni juisi ya miwa iliyowekwa tangawizi na ndimu. Kwanza kabisa, miwa haina sukari ya madukani. Ni ile sukari ya asili inayokupa nguvu papo hapo. Ukiona mse, anaisaga pale mtaani na ile mashini yao. Unajua tu hiyo ni pure natural energy.

Tukio moja ambalo sitawai kusahau maishani mwangu ni ile siku nilipopata kazi yangu ya kwanza la rasmi baada ya kusota mtaani kwa muda mrefu. Unajua ile hali ya kukua mtaalamu wa kutembea, ukitafuta vibarua, viatu vimeisha soli, alafu gafla unapata simu kuwa umepita mahojiano. Iyo siku nilihisi kama nimeshinda bahati nasibu.

Programu natumia kila siku ni WhatsApp. Ii ndio ofisi, soko na sebule yangu. Kwanzia grupu za familia, biashara, hadi kupiga story na machali. Kila kitu kinafanyika hapa, ata kama sina bundle. Nikitafuta ka Wi-Fi tu nione ni nani ametuma meme mpya au mchongo mpya wa kazi. Pia natumia mpesa app kila siku. Hii nayo ni lazima. Hiwe ni shuguli ya stima, kununua chakula, au kutuma pesa ya haraka kwa msee mtaani. Hii programu inaniokoa sana.

Kazini matatizo ni lazima yatokee. Iwe ni mteja msumbufu, mashine kukataa kufanya kazi au mradi kukwama. Mimi nikiwa na tatizo sianzagi na kiwewe. Huwa nashambulia hali hiyo kama mchezaji wa mpira anayetafuta bao. Jambo la kwanza ni kutopagawa. Ukipanic, utafanya makosa mengine mengi. Mimi huvuta pumzi ndani nakunywa maji kidogo halafu naitazama hiyo shida vizuri ili nielewe chanzo chake ni nini hasa.

Hesabu na mimi tuna uhusiano wa mapenzi na vita. Kusemwa ukweli, sikuwangi ule msee wa hesabu ya shule sana. Lakini hesabu ya survival, hiyo ndio mimi hesabu mimi ni professor. Kupiga yesabu ya nauli ya matatu, kuhakikisha unarudishiwa change sawa sokoni, na ile hesabu ngumu zaidi ya kupanga mshahara, itoshe mpaka mwezi ujayo, hapo sasa, akili yangu inafanya kazi.

Mimi ni msee ambaye napenda kusoma vitabu vinavyo nifanya nifikirie nje ya boksi na kunisaidia kujiongeza kimaisha. Kwa sababu ya purukoshani za huku kwetu, sipendangi vitabu venye maneno mengi ya kizungu yasio na maana. Napenda vitu straight to the point. Napenda vitabu vinavyo fundisha kuhusu nidhamu ya pesa, jinsi ya kuwa na mazoea mazuri na jinsi ya kupambana na stress za maisha.

Juisi ya miwa ndiyo kilele ya kila kitu kwangu, lakini tukiongelea matunda yale ya kawaida moyo wangu huwa unadunda kwa ajili ya juisi hii ya embe. Lakini sio juisi ya embe tu lazima iwe na sifa hizi, iwe nzito. Sipendi ile juisi nyepesi inayoka kama maji ya rangi, napenda ile nzito kiasi kwamba ukikunywa unahisi kabisa ni tunda halisi limesagwa.

Mimi nikitaka kula nje, machaguo yangu yanategemea sana hali ya mfuko. Lakini kama mkenya wa kawaida, mali pangu pa kawaida kula nje huwa kwa njuguna nyama choma. Hakuna kitu kinashinda kula nyama choma pahali, penye moshi unatoa arufut amu ya kitoeo.

Mimi sio mpenzi wa hospitali kabisa kama mkenya wa kawaida mimi huenda hospitali tu wakati ile dawa ya mseto imekataa kufanya kazi na hali imekuwa mbaya kuhili. Kwa wastani naweza sema naingia huko mara moja au mara mbili kwa mwaka.

Kupanda milima ni shughuli ambayo naipenda sana, lakini pia huwa inanionyesha cha mtema kuni. Huku kwetu, tuko na bahati ya kuwa na milima mizuri. Huwa napiga mazoezi kwa Gong Hills. Ni karibu na Nairobi na hewa yake ni safi sana. Ile feeling ya kufika juu ya kilele ya kwanza, upepo ukikupuliza, huku ukiangalia bonde la ufa, inafanya stress zote za mtaani zinaisha.

Mahali nasomea habari mtandaoni sana sana ni Twitter. Hii ndio Breaking News Center yangu. Kitu kikitokea sahi hapa kwetu nitakipata Twitter kabla ata hakijafika kwenye TV. Napenda kufuata kurasa za wanahabari wajanja. Na mashirika kama citizen ili kupata habari za uhakika.

Wakati wa mapumziko kazini, mimi hupenda kupiga story na wenzangu. Hiyo ndo wakati wa kujua udaku wa ofisi au mtaani. Tunazungumzia kila kitu kuanzia vile asenali au man u ilicheza jana hadi hali ya siasa nchini. Hizi stories zinasaidia sana kurelax akili kabla ya kurudi kwa kompyuta au mashine.

Nikisema ukweli, mimi sio msee wa kununua vitu ovyo ovyo, lakini kuna mambo mawili napenda kununua, ya kwanza ni viatu. Kama mzee wa mtaani, lazima mguu ukae smart, napenda sana kutafta zile mitumba mpya kule sokoni. Pia napenda kununua vifaa vya teknolojia, kama vile powerbanks na earphones.

Kutembea msituni ni kitu ambacho mimi huichukulia kama tiba ya bure kwa akili. Huku kwetu tuna misitu mizuri na mingi. Unajua kule mjini kila saa ni kelele na matatu vumbi na watu wengi. Ukikanyaga msituni, kila kitu inabadilika. Ile harufu ya miti, udongo mbichi na sauti za ndege, zinafanya uhisi ni kama umerudi kwenye asili yako.

Eeeh, natumia mfumo wa usalama wa vidole kufungua simu, juu ya haraka na usalama. Unajua hile sarakasi ya kila saa kuchora pattern au kuandika pin mbele ya watu, fingerprint inaraisisha mambo. Unagusa tuu na sekunde hiyo hiyo uko ndani. Nimjanja sana hasa ukiwa mahali penye watu wengi na hutaki mtu achungulie password yako.

Kila mtu anapenda chakula kitamu. Chakula nayopenda sana ni nyama choma na ugali. Hii ndiyo wimbo wa taifa wetu. Nyama ya mbuzi au nyama ng'ombe iliyochoma vizuri na makaa. Ikiwa na kale kachumvi kidogo, alafu inashushwa na ugali moto na kachumbari safi yenye pilipili kiasi. Hapo hata kama ulikuwa na stress. Zinaisha papo hapo.

Nikiambiwa nichague sherehe moja ninayoipenda zaidi bila shaka yote nitasema ni krisimasi. Ingawa kuna sherehe nyingi kama siku ya shujaa, mwaka mpya, krisimasi huku kwetu ina vaibu ya kipekee sana ambayo hauwezi kupata wakati mwingine wowote.

Sana sana natumia simu yangu kwa mawasiliano ya Whatsapp. Whatsapp ndiyo mahali kila kitu kinafanyika. Nina groups za familia na marafiki wa shule na zile za kazi. Ni rahisi kutuma picha, sauti na hata kufanya biashara kule kwenye status. Huko ndio udaku wote na mipango yote ya wikendi inapangwa.

Harufu napenda zaidi ni harufu ya udongo mbichi. Hii ndio namba moja. Unajua ile mvua ya kwanza inapoanza kunyesha baada ya kiangazi kirefu. Ile harufu ya udongo ikikutena na matone ya maji inakungana urembo fulani wa asili. Inaleta matumaini ya msimu mpya wa kupanda na baraka.

Eh, napenda asali. Asali ni dhahabu ya maji. Huku kwetu na maeneo jirani, asali si kitu ya mchezo. Mimi ni mpenzi namba moja wa asali na si ile ya supermarket ilioyochanganywa na sukari. Namaanisha ile asali mbichi ambayo inatoka moja kwa moja kwa mfugaji wa nyuki.

Huku kwetu kuhishi bila mnyama ni kama kukaa kwa nyumba bila mlango. Mnyama wa kwanza mwenye nimefuga ni umbwa. Nilikuwa na umbo mmoja mjanja sana anaitwa Simba. Simba hakuwa umbwa wa kukaa ndani ya nyumba. Ye alikuwa mlinzi wa boma na mwandani wangu nikienda shambani.

Kuhifadhi data siku hizi ni kama kuficha siri za serikali. Lazima uwe mjanja, la si hivyo utajipata umepoteza kila kitu, simu ikipotea ama kompyuta ya ikiharibika. Mimi natumianga Google Drive kama namba moja. Kila picha na upige na simu yangu inajipeleka kwenye Google Photos.

Ujuzi wa kwanza ningependa kujifunza ni kilimo biashara cha kisasa. Huku kwetu ardhi ni ya dhahabu. Ningependa kujifunza mbinu za kisasa za ukulima kama vile hydroponics au kulima wa chafu. Ili nipate mazao mengi kwenye shamba kadogo. Nataka nijue jinsi ya kukuza mimea ya gharama kama vile dragon fruit au makadamia kwanjea ya kisasa kabisa.

Hapo umegusa mahali penye uzito sana. Kama mkenya anayependa nchi yake, kupiga kura kwangu ni lazima. Sio ombi. Unajua sisi watu wa mtaani, tunakuanga na malalamishi mengi. Mara bei ya unga, mara barabara ni mbaya, mara vijana hawana kazi. Sasa kama hupigi kura, unakuwa auna sauti ya kulalamika, mambo yakienda mrama.

Nikiwa mashambani kuangalia nyota ni kitu ambacho kinanituliza roho sana. Unajua mjini kama Nairobi taa za barabarani na moshi wa magari hufanya bingu ionekane kama haina kitu. Lakini ukifika uku kwetu vijijini ambako giza ni kubwa bingu inafunguka na kuonyesho urembo wake wote.

Rafiki wangu wa karibu zaidi anaitwa Bill. Tulikutana naye pale chuo kikuu. Mambo ambayo tumefanya pamoja ni mengi sana. Tumetafuta wasichana pamoja tumecheza pool pamoja tumeenda kuogelea pamoja na tumeishi pamoja pia.

Nikosawa na mikutano ya nje na mikutano ya kidigitali. Mikutano ya nje unipendeza juu ya kuenda mikutano na pia kuangalia mandhari ya mazingira. Ukikutana na mteja au mfanyikazi mwenzako mahali kama bustani au kwenye hoteli tulivu akili inafunguka zaidi kuliko kufungiwa ndani ya kuta nne za ofisi zenye kelele za printer.

Katika dunia ya sasa, kukaa bila mitandao ya kijamii ni kama kukaa tu gizani. Mimi naitumia sana, siyo tu kwa ajili ya udaku na burudani, bali kama kifaa muhimu cha kazi na kuungana na wasee wangu.